Ndiyo, napenda sana kuogelea kwa sababu ni shughuli inayochanganya, burudani, mazoezi ya mwili na utulivu wa akili. Kila ninapopata nafasi ya kwenda kuogelea, huisi kama nimejipa zawadi maalum. Maji hunipa hisia ya wepesi na uhuru. Kana kwamba uzito wa mawazo na matatizo ya kila siku, unaoshikiliwa na mwili wangu, hutoweka polepole. Kuogelea hunifanya nijisikie huru nikiwa na uwezo wa kusonga kwa mtiririko unaolingana na pumzi zangu Pia ni njia nzuri ya kuondoa msongo wa mawazo hasa baada ya siku ndefu ya kazi au masomo Zaidi ya hilo kuogelea ni mazoezi kamili kwa mwili mzima husaidia kuimairisha misuli ya mikono, miguu, mgongo na tumbo bila kuumiza viungo vya mwili kama mazoezi mengine yanavyoweza kufanya Ninapokuwa majini nahisi kama mwili wangu unafanya kazi kwa pamoja kila sehemu Ikichangia katika mwendo mmoja Hii hunisaidia kuboresha afya ya moyo na mapafu Kwani kuogelea kunahitaji pumzi zilizopangiliwa vizuri na mwendo wa kudumu Pia hunisaidia kudumisha uzito wa mwili na kuongeza nguvu bila kuchoka haraka Pia napenda kuogelea kwa sababu hunipa nafasi ya kuwa peke yangu na mawazo yangu. Wakati mwingine nikiogelea kwenye bwawa au bahari. Napenda kusikiliza sauti ya maji yakigonga uso wangu na masikio yangu. Sauti hiyo hunipa amani ya kipekee ambayo siipati kirahisi mahali pengine. Ni kama kutafakari kwa vitendo ambapo ninazingatia pumzi zangu. Mwendo wa mikono na miguu na hisia maji baridi au uvuguvugu wa ngozi yangu Hali hiyo hunifanya nijisike nikiwa na utulivu ndani na nikiwa tayari kukabiliana na changamoto zinazofuata.

Napenda mziki ya tamaduni yangu. Hii kwanza hunipa nafasi au fursa ili kweza kujua umuhimu wa utamaduni wangu. Wimbo ambazo ninazipenda ni nyimbo ambazo zinazo eneza injili. Hii ni kwa sababu husaidia katika kimaarifa na pia husaidia katika kuelewa zaidi kuhusu mungu. Hii ni njia moja wapo ya kujiimarisha katika njia mzuri.

Chumba ninachochipenda nyumbani ni chumba changu cha kulala. Hii ni chumba ambacho wakati wangu wa baada ya kufanya kazi na nimechoka huwa napenda kuitulia. Chumba changu cha kulala pia hunipa tulivu wakati nimetoka kufanya kazi nyingi au kutulia. Chumba hichi kina kila kitu kwani naweza kutulia kujipa burudani kwa kusikiza ngoma kila kitu. Pia, kitu ninachokipenda hapa kuhusu chumba changu ni kuwa kinanipa mambo nikumbuke. Jiinsi nilivyotoka na vile ambavyo maisha hunipeleka.

Ndiyo, ninapenda kujifunza historia, kujua asili ya vitu na mbona vitu viko vilivyo kama wakati wa sasa. Historia imenipa maarifa mengi kuhusu jinsi watu wazee wetu walivokuwa wanaishi na umuhimu wake katika hali ya maisha. Pia, historia pia husaidia katika maarifa ambayo itanipa nguvu katika enzi zijazo ili kuweza kutumia akili yangu vizuri kwa njia nzuri na hali mzuri.

Jambo ambalo ni dini ni kuwa dini ya halipaswi kuishi ndani katika kuta za nyumba na ibada pekee. Umuhimu wa dini unakuja pale inapo fanya mtu kuwa jirani mwema uaminifu kazini na mwenye huruma na wenye huitaji. Kama imani haimfanyi mtu kwa bora zaidi kijamii basi itapotelela ladha yake. Katika ulimwengu uliojaa changamoto na kelele dini, hunitoa, nanga na ya matumaini. Inanifunza kuwa kuwa kuna kusudi kubwa zaidi ya maisha haya sasa. Sala na tafakari husaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuleta amani ndani kati yangu inayo nionyesha kukabiliana na majaribu kwa ujasiri. Dini huweka dira ya kimaadili. Inanikumbusha kuna mamlaka kuna kwamba kila tendo lina matekeo iwe katika duniani au badae. Hii inanijenga jamii yenye nidhamu, heshima na uadhilifu ambapo watu wanatendeana mema ni si kuogopa.

Paka kwa upande wangu, ndiye mshindi wa moyo wangu. Kuna utulivu fulani unaokuja nakuwa na paka. Mimi ni mtu ninayedhamini nafasi yangu binafsi na utulivu wa nyumba. Paka anafaa kabisa katika mtindo huo wa maisha. Tofauti na mbwa anahitaji uwangalizi wa kila dakika na makelele ya hapa na pale. Paka ni mnyama mwenye busara na anayejitegemea. Napenda anavyoweza kuketi kando ya ukiwa anasome vitabu au kufanya kazi. Akitoa sauti ile yake, inautuliza akili bila kulazimisha mchezo. Pia, kuna uzuri wakipekee katika urafiki wa paka. Urafiki wao hauji bure, lazima ujitume. Hiyo inafanya ule wakati anapoamua kulalia mapajani uhisi ni heshima kubwa. Paka anaendana na upande wako wandani, anaopenda amani, usafi na siri kidogo. Umbwa ni marafiki wazuri lakini masharti yao yanaweza kuwa nyingi kupita kiasi. Wakati mwingine kwako wewe, paka sii mnyama tu, bali ni mshirika wa kimi anaelewa hitaji langu la utulivu.

Utaradibu wangu wa juu ni uwanza kwa kufanya shuguli za nyumbani kusaidia wazazi kufanya majukumu madogo madogo katika ilikuweza kufanikisha matarijio na malengo yao ya siku kwa kufanya haraka. Pili, bada kufanya kuwasaidia wazazi wangu katika muda kidogo na penda kufanya shuguli zangu ila kwanza kwa kupitia kazi ya siyada ambao niliopewa shuleni. Pili kwa kuangalia katika simu yangu kwa kuangalia barua pepe Hii unifanya niwe katika nielewe na niwe na nidhamu nzuri Pili ninavyo baada ya kufanya shuguli zangu pia Napenda kuomba bade nipo ndo nilale Hii unipa usingizi wafanikio Kwa kuomba na kukuja katika karibu na makala ya mua.

Wakati ambapo umeme unakatika huwa nachukua munda wangu wa kufanya shuguli na kusaidia wazazi kufanya majukumu ambayo yanatakikana nyumbani Kwanza kabisa hii inanipa fursa ya kuacha kutumia tarakilishi simu zangu na kujelekesha katika nchi au dunia asili bila umeme Hii unipa nafasi nzuri ya kuweza kuelewa jinsi vitu yalivyo na katika mtindo huu unipa nafasi fursa ya kuweza kujielekeza na kufanya kazi zangu zingine.

Nazipokea maoni ya wengine kwa njia tofauti tofauti. Hii unipa na fasi ilikuweza kuha kikisha mawazo ya kila mtu, maoni ya kila mtu ya nawekwa ama nazingatia maoni ya kila mtu. Kwani hii uleta ushirikiano miongoni kwa watu na pia katika mimi binafsi. Ushirikiano pia maoni mengine pia nazipokea kwa njia ya heshima na pia zingine nazipokea lakini kuzifuata ningumu Kwani maoni mengine pia ni ya kupotosha katika maisha.

Ndiyo, kwa sasa natumia wifi kuwasiliana na wewe. Kila moja wetu atapendekeza kutumia njia tofauti tofauti kuunganisha na mtandao kulingana na mazingira na mahitaji yao. Wifi ni njia raisi ya haraka zaidi kwa matumizi ya nyumbani au ofisini. Kwani inatoa kasi ya juu na mara nyingi ni kali kidogo kuliko kutumia data ya simu. Kwa upande mwengine, data ya simu ni muhimu wakati tuko safarini au maeneo ambapo hakuna wifi inayopatikana. Kwenye matumizi ya wifi, mara nyingi tunapata huduma hii nyumbani, kazini au katika maeneo ya umma kama vile migahawa, vituo vya bezi au barabara. Faida kuu ya wifi ni kwamba inaruhusu matumizi makubwa ya data bila kuhitaji kulipia kila wakati kwa matumizi ya kila siku. Pia, wifi ni chaguo bora kwa shughuli zinazohitaji uunganishwe kwa kazi kama vile kupakua faili kubwa. Kuangalia video za moja kwa moja au kucheza michezo ya mitandaoni. Hii inafanya kuwa chaguo maarufu kwa watu wengi wanaotaka kuokoa data ya simu na pia kupata huduma kwa urahisi. Kwa upande wa data ya simu, ni njia muhimu sana wakati wa shughuli za kila siku. Hasa pale ambapo wifi haitapatikana. Kupitia data ya simu, tunaweza kuwasiliana na watu, kuangalia barua pepe, kuangalia taarifa mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii na hata kufanya kazi nje ya ofisi au nyumbani Faida kubwa ya kutumia data ya simu ni kwamba inapatikana kila wakati na mahali popote ilmradi simu yako inasignal imara. Hii inawezesha watu kuwa na uhuru kuwasiliana bila kujali mahali walipo. Na pia inawasaidia kufanya kazi na ufanisi bila kuhitaji wifi.

Ninapenda kuwasiliana na watu kwa njia mbali mbali kulingana na masingira na mahitaji yao. Njia ninazozipendelea ni pamoja na masungumzo ya moja kwa moja, barua pepe, ujumbe mfupi na mandishi, wa kutumia mitandao ya kijamii. Kila njia ina faida zake na inafaa kwa aina tofauti za mawasiliano mazungumzo ya moja kwa moja ni njia bora zaidi kwa mazungumzo ya kina na ya moja kwa moja. Napenda kutumia simu au kukutana uso kwa uso wakati wa mazungumzo muhimu au za kifamilia na kikazi. Mazungumzo haya ya natoa fursa ya kuelewa hisia na maoni ya pande zote kwa haraka na kwa ufanisi saidi. Pia ni njia nzuri ya kujenga uhusiano wa karibu na watu kwani uso kwa uso huongeza kuelewa na kuimarisha uhusiano wa kijamii. Barua pepe ni njia rasmi na rahisi kwa kuwasiliana kwa watu wataasisi, wafanyakazi na wateja Napenda kutumia barua pepe wakati wa kuwasiliana kuhusu mambo rasmi kuwasilisha maarifa taarifa muhimu au kupanga mikutano na majadiliano ya kina barua pepe hutoa nafasi ya kuandika kwa uwazi na kwa umakini na pia ni njia nzuri ya kueka kumbukumbu za mawasiliano yao ujumbe mfupi wa maandishi ni njia rahisi na haraka ya kuwasiliana wakati wa mambo ya dharura au wakati wa kuwakumbusha watu kuhusu mambo muhimu. Napenda kutumia SMS wakati natakiwa kutoa taarifa fupi au kukumbusha watu kuhusu mikutano maelekezo au mambo ya haraka ambayo haya hayahitaji majadiliano marefu. Mitandao ya kijamii kama Facebook, WhatsApp na Instagram ni njia ya kisasa ya kuwasiliana kwa urahisi na kwa haraka. Napenda kutumia mitandao hii kuwasiliana na marafiki, familia na watu wa kazi kwa ujumbe wa papo hapo kwa kushiriki picha au kufuatilia habari na matukio mbali mbali. Mitandao ya kijamii inafanya mawasiliano kwa kirahisi saidi na inatoa nafasi ya kujenga na kuimarisha uhusiano wa kijamii kwa urahisi saidi. Kwa kumalizia ya napenda kuwasiliana kwa njia zinazofaa kulingana na mazingira na mahitaji ya pande zote. Kila njia ina nafasi yake na inafaa kwa ali tofauti na muhimu ni kuhakikisha kuwa mawasiliano yanakuwa wazi ya heshima na ya kuhakikisha watu kuwa wame elewana na kuelewana kwa usahihi.

Ushauri ambao ningependa kumpa mtu mwingini ni kuamba kila mtu anastaili kudhamini na kujali dhamani yake binafsi. Nimuhimu kuwa na matumaini ya kuamini katika uwezo wako na kufanikisha malengo yako, hata kama unakumbwa na changamoto au fizingiti. Epuka kujiweka dhana mbaya kuhusu uwezo wako au kujilinganisha na wengine, ladhi jifunze kujitambua na kuendeleza mahali ulipo kwa bidii na subira. Pia, ninge mshauri kuandika malengo yake na kuyafuata kwa niya ya dhadi. Kwani, kuwa na malengo maalum kuna saide kujua niko. Wapi anataka kuelekea na namna ya kufika huko. Usikate tamaa wakati unakutana na changamoto badala yake, tumia changamoto hizo kama futa ya kuzifunza na kukua zaidi. Kila shindano nifunzo ya kujifunza dhamani ya uvumilivu juhudi na msimamo dhabiti. Ni vyema pia kuzingatia kuwa wanawake na wanaume wananafazi sao ya kufanikisha ndoto sao na kwamba kwa kufanya kazi kwa bidii uvumlivu na kuamini katika uwezo wako unaweza kufanikisha mambo makubwa makubwa. Uji hatarishi na majukumu au majuto bali jifunze kuwa na mtasamo chanya na kuendelea kusonga mbili hatapale ambapo mambo hayaedi kama ulivyo tarajia. Vile vile, ninge mshauri kuwa na huruma na wengine, kwani, kila mtu anachanga moto zake, kuwa natabia ya kusaidia na kuendeleza uhusiano mzuri wa watu wengine kunaongeza furaha na mafanikio binafsi. Uhusiano mzuri wa kijamii huimarisha moyo na kuleta msaada pale unapo itaji. Mwisho, ninge mshauri kuzingatia afya yake ya kiakili na kimwili. Kujitunza kwa kujenga afya kufanya mazoezi na kupumzika Kuna ongeza nguvu na hali ya kumudu maisha magumu epuka kuishi kwa stress na au hofu Bali jifunze kuishi na kwa furaha na shukrani kwa kila jambo linalo kusunguka Kwa kumalisia, ushauri mkubwa ni kwamba kila mtu anauwezo wakubadlisha maisha yake na kufanikisha malengo yake kwa kujithahidi kuwa nania, dhabithi na kuamini katika dhamani yake binafsi Kila siku ni nafasi mpia kujifunza na kukua zaidi.

Njia ambayo ninaitumia kwa kupumzika ni kwanza, kupumzika kwa kutumia pumzi za kina, napenda kufanya mazoezi ya kupumua kwa kina ambapo nafuta pumzi kwa taratibu, nikiangazia pumzi inavyokubaliana na hisia zangu za kupumzika. Hii husaidia kupunguza stress na kuleta utulivu wa akili. Kusikiliza muziki. Napenda kusikiliza muziki wa upendo na kupumzisha au wa asili. Kwani, muziki huchochea hisia za furaha na utulivu na kunisaidia kuondoa mawazo, mabaya au shinikizo za kazi. Kutembea kwa miguu, kutembea nje ya hapo ni njia nzuri ya kupumzika na kuleta nguvu mpya mwilini mwangu. Napenda kutembea kwa njia ya pole pole nikitazama mazingira na kuihi upepo au jua. Hivyo hunisaidia kufurahia muda wa kupumzika. Kufanya mazoezi na viungo. Baada ya siku ndefu napenda kufanya mazoezi rahisi kama vile yoga au mazoezi ya kuumwa ili kuimarisha mwili na kufikia hali ya utulivu wa kiakili. Kusikiliza au kusoma vitabu. Napenda kusikiliza hadithi au kusoma vitabu. Vinavyonipa burudani na kuondoa mawazo ya kazi au shinikizo la kila siku. Kujifunza na kufanya shughuli za kujifurahisha. Hii inaweza kukua kupika, kuchora au kufanya kazi za mikono ambazo. Zinanipa furaha au na kunisaidia kuondoa msongo wa mawazo. Njia hizi hunisaidia kunipa akili na mwili kupona na hujiandaa kwa changamoto mpya za maisha. Kila mtu ana njia zake za kupumzika na ni muhimu kujifunza na kutumia njia zinazofaa kwa mtu binafsi ili kuishi kwa afya na furaha.

Nawasiliana vizuri na wafanyikazi wenzangu kwa njia mbalimbali ili kuhakikisha kuwa kazi inaendelea na kwa ufanisi wa mazingira ya ushirikiano. Kwani ninapenda kutumia mazungumzo ya moja kwa moja ili iwe kukutana uso kwa uso na kupitia simu. Ili kujadili maswala muhimu yanayohitaji maelezo na ufafanusi wa haraka. Mazungumzo haya yanasaidia kujenga uelewa kwa pamoja na kuonda migogoro au kutoelewana kabla ya haja kubwa Pia napenda kuwa na tabia ya kusikiliza kwa makini mawazo na matatizo yao na kuwapa nafasi ya kusema bila kuingiliwa ili kuleta mazingira ya kuheshimu na kuaminiana kati ya wafanyikazi Pia napenda kutumia njia za mawasiliano za kidijitali kama vile baruapepe, ujumbe wa simu au mitandao ya kijamii ya ndani na shirika kuhakikisha kuwa taarifa muhimu zinawafikia wafanyi kazi kwa haraka na kwa urahisi. Bali na hayo napenda kufanya mikutano ya mara kwa mara ya timu au sherehe za kazi ambazo husaidia kuimarisha uhusiano wa kijamii na kujenga ushawishi wa pamoja. Hii hufanikisha kujenga mahusiano ya karibu zaidi kuongeza motisha na kujenga hali ya ushirikiano wa hali ya juu vile vile napenda kuwa na tabia kuwa na mawasiliano wazi na ya heshima Kwa kuonyesha kuwa nakubaliana na maoni yao na kuwasikiliza kuwasilisha maoni yangu kwa njia yenye kuheshimu Kupitia njia hizi ninaweza kuhakikisha kuwa kila mfanyikazi anahisi kuwa sehemu muhimu ya timu na anashiriki kwa ukamilifu katika malengo ya shirika Kwa ujumla, ninajenga mazingira ya mawasiliano ya wazi ya heshima na yenye tija ili kuleta maendeleo na mafanikio kwa pamoja.

Kusubiri kwenye mstari, kunaweza kuwa na hisia tofauti kulingana na hali ya mazingira. Kwa upande wangu, najihisi mara nyingi kuwa na uvumilivu na subira, lakini pia naweza kujisikia kuchoka na kuchanganyikiwa wakati wa kusubiri kwa muda mrefu bila taarifa ya wakati wa kumalizia. Hii inahitaji kuwa na moyo wa subira kubakiza mawazo chanya na kuzingatia faida za kusubiri kwa kuwa na malengo fulani au kufurahia shughuli nyingine wakati wa kusubiri. Pia ni muhimu kujua jinsi ya kujihifadhi na kujiepusha na hisia za hasira au kukasirika kwa kupumua kwa kina au kuangalia mazingira na kujifunza kuimili hali hiyo kwa amani. Kusubiri kwenye msitari kunanijifunza kuwa uvumilivu ni sifa muhimu na wakati mwingine ni sehemu ya maisha inayofundisha kuwa na subira kusingatia mambo kwa utulivu na kudhamini wakati wa kupumuzika au kufikiria mambo mengine yanayoweza kunisaidia kwendelea na shughuli zangu kwa mtasamo chanya.

Ninashambulia na tatizo kazini kwa njia tofauti. Kushukulikia tatizo kazini kwa ufanisi unaitaji mbinu za kisarabu, ufanizi na utulifu. Kwanza ni muhimu kuelewa tatizo kwa kina, kujifunza sababu zake na kwa kiki tarifa zote kabla ya kuchukua hatua. Hii inajumuisha kusikiliza pande zote husika na kusanya data zinazo usiana na tatizo ili kupata picha kamili. Kutatua tatizo hatua inayofata ni kuandaa mkutano wa kujadili changamoto hiyo kwa uwazi na kwa heshima Hii ni vyema kutumia luka ya kujenga na kuepuka maneno ya kudhofisha au kumkasirisha mwenzako. Kupendekeza suluhisha au njia za kutatua tazitizo ni njia nzuri ya kuonesha nia ya kupambana na changamoto badala ya kuila umu au kukosoa. Pia ni muhimu kuonesha nia ya kushirikiana na kuingini ili kufanikisha suluhisho. Kasi ya timu ni muhimu sana kasini. Kwa hivyo, kushirikiana na wafanyakazi uingine na kuwa na masungumzo ya wazi ninjia nzuri ya kuondaa changamoto. Fiongozi wanapaza kuonesha mfano mzuri kwa nasubira na kuwasiliana kwa ustadi ili kuleta mazingirea kazi ya nye umoza na utulifu. Hatimae, ni muimu kufuatilia na kudhamini hatua zilizo chukuliwa ili kwa kikisha tatizo lina tatuliwa kwa ufanisi. Kama tatizo linarudi au halija tatuliwa, inashauriwa kufanya marekebisho au kuangalia njia lingine za solution. Kwa kumalizia, kushukulikia tatizo kazini kuna itaji umakini. Welewa ushirikiano na maono ya pamoja ili kufanikisha maendeleo ya shirika na kuleta mazingira mazuri ya kasini.

Ndiyo, ninapenda mauwa sana. Mauwa ni sehemu muhimu sana ya maisha yangu kwa sababu yanatoa uzuri, harufu nzuri na pia yanahusiana na hisia tofauti kama furaha amani na matumaini. Kwa upande wangu, mauwa ni zaidi ya mauwa tu yanasimama kama alama ya uzuri kwa asili na uhai na yanapendeza maeneo mbalimbade na maisha yetu ya kila siku. Mauwa yanayotoa mvuto wa kipekee kwenye mazingira yoyote Iwe ni bustani kwenye makaburi au hata kwenye manyumba za watu Rangi zake ni ya kupendeza na muundo wa kuvutia huongeza uzuri wa kulete hisia za utulivu na amani Kwa mfano, mauwa kama waridi na lavenda na mauwa ya mchongoma ni mazuri sana na yanatoa harufu nzuri inayeweza kufanya mtu ahisi raha na kukumsika Hii inafanya maua kuwa sehemu muhimu ya kuimarisha mazingira ya nyumbani na au pahali pa kazi Zaidi ya hayo maua yanahusiana pia na tamaduni na mila mbali mbali duniani katika tamaduni nyingi maua hutumika kama ishara ya upendo huzuni ushukrani au furaha kwa mfano Mauwa ya waridi yanahusiana na upendo na hutumika kama zawadi nzuri kwa wapendwa au kwenye sherehe za harusi. Hii inaonesha jinsi mauwa yanavyochukua nafasi muhimu katika maisha ya kijamii au na kitamaduni. Mauwa pia yanataa fursa ya kujifunza kuhsu uzuru wa asili na uhusiana wetu na mazingira. Kupenda maua kunaweza kuleta hamu ya kuhifadhi mazingira kupanda miti na maua na kuendeleza uwelewa wa umuhimu wa mazingira safi na yenye kupendeza. Hii inaweza kuwa njia nzuri ya kuhamasisha watu kuhifadhi na kudhamini uzuri wa asili. Kwa kumalizia napenda maua kwa sababu yanatoa furaha uzuri wa kipekee na pia yanachangia kuleta mazingira mazuri na yenye amani. Kwa hivyo, sina shaka kuwa mauwa ni zawadi kutoka kwa mungu kwa bidadamu na yanapaswa kuthaminiwa na kuhifadhiwa kwa mapenzi makubwa.

Asubuhi nilianza siku yangu kwa kujisikia vizuri na kwa kujianda kwa mambo yote nilivyopanga kufanya siku hiyo. Kila kitu kilianza kwa kuamka mapema takiriban saa moja na nusu au mbili za asubuhi. Wakati bado anga limependeza na hali ya hewa ni safi. Baada ya kumka nilijisikia uwezo wa kwanza siku kwa nguvu na furaha. Hivyo, niliamua kufanya mambo kwa utaratibu. Baada ya kuamka, hatua ya kwanza ilikuwa ni kuosha uso na kujitayarisha kwa ajili ya kuoga. Nilitumia maji safi na sabuni ilikuondoa uchafu na jasho nililokusanyika mwilini usiku. Hii ilinisaidia kuamka kabisa na kuleta hisia ya usafi na uhai. Kufanya hivyo kulihakikisha kwamba nilikuwa na hali safi na tayari kuanza shughuli za siku hiyo. Baada ya kuosha uso, nilifua mikono na uso kwa maji safi na kukisha, nikajisafisha kwa taulo laini ili kuondoa maji yaliobaki. Baada ya kuondoa mwili yangu, nilijiandaa kwa kuoga, nilichagua sabuni nzuri ya na maji ya joto kidogo ili kunipatia isi ya kupendeza na kuondoa uchafu wote wa mwilini. Nilijilaza kwenye bafuni nikashika Kiganja cha maji na kuosha Kwanza kuosha mwili wangu taratibu kwa kutumia brush au sabuni ilikuhakisha kila sehemu iko safi. Nilijitahidi kuosha sehemu zote, ikiwa ni pamoja na shingo, mikono, miguu na tumbo ili kujisikia safi na kuwa na hali nzuri kwa siku nzima Wakati wakuoga nilijisikia kuwa na amani na utulivu na nilijijipa nafasi ya kujiandaa kiakili na kimwili kwa changamoto za siku Bada kuisha kuoga, nilikauka kwa taulo na nikajisafisha nywele zangu na kutumia bidhaa za kuimarisha ngozi na nywele yangu ili kuendelea kuwa na mwonekano mzuri na kujiamini. Kisha nilivaa mavazi yangu na nilivyo pendelea, nikajianda kikamilifu kuanza shughuli yangu ya siku hiyo kwa furaha na ari. Kwa kumalizia asubuhi yangu ilianza kwa kujisikia safi mwenye nguvu na nia ya kufanya mambo yote kwa mafanikio. Kuoga kulikuwa ni sehemu muhimu ya kuonda uchofu na usiku na kuleta hali ya usafi, afya bora kwa siku nzima.

Ninaenda hospitali mara tatu kwa mwaka, zaidi kulingana na hali ya mahitaji yangu. Mara nyingi nashauri kuenda hospitali angalau mara tatu kwa mwaka ili kuhakikisha afya yangu iko vizuri na hakuna matatizo makubwa yanayoweza kuibuka. Kupitia njia hii naweza kujua hali yangu ya kiafya na kuchukua hatua za ku ziimarisha mapema. Kwanza, naenda hospitali kwa ajili ya uchunguzi wa afya kwa mwaka. Hii ni muhimu sana kwa sababu inaniwezesha kugundua matatizo yoyote mapema kabla hayajaanza kuwa makubwa Mara nyingi, nafanya vipimo vya damu, kuipima shinikizo la damu na kuchunguza uzito wa hali ya mwili wangu kwa ujumla. Kwa kufanya hivi, naweza kujua kama kuna matatizo yanayohitaji matibabu au mabadiliko ya mtindo wa maisha. Kwa mfano, ikiwa shinikizo la damu lina kuwa juu au kuwa na tatizo lingine la kiafya naweza kupata tiba au ushauri wa kitaalamu mapema. Hii ni njia nzuri ya kuzuia matatizo makubwa yanayoweza kusababisha matatizo makubwa baadaye. Pia, nashiriki kwenye uchunguzi wa magonjwa sugu kama kisukari au magonjwa ya moyo. Ambayo mara nyingi yanahitaji ufuatiliaji wa mara kwa mara. Kwa sababu matatizo haya mara nyingi hayana dalili za haraka, ni muhimu kwenda hospitali kwa ajili ya vipimo vya kawaida ili kuhakikisha afya yangu iko salama. Hii inanisaidia pia kuondoa wasiwasi na kuepuka matatizo makubwa yanayoweza kuadhiri maisha yangu kwa muda mrefu. Pamija na hayo, mara nyingine naenda hospitali kwa ajili ya matibabu yoyote yanayohitaji kutibiwa kama vile kupata chanjo za kila mwaka au matibabu ya maumivu na magonjwa ya kawaida kama kikozi au homa. Pia wakati wa majira ya mvua au wakati wa baridi kali nashauriwa kwenda hospitali kwa ajili ya uchunguzi wa afya ili nijue hali yangu ili ikiwa iko salama au la. Kwa kumalizia, kwenda hospitali mara tatu au zaidi kwa mwaka ni njia nzuri ya kuhakikisha afya yangu iko salama ya kuzuia matatizo makubwa yanayoweza kuja baadae. Ni muhimu sana kuchukua taahadhari za kiafya kwa kufanya vipimo vya mara kwa mara na kufuata ushauri wa madaktari ili kuishi maisha marefu na yenye afya njema.

Kwa kazi yangu, kuna study nyingi muhimu sinazo niwesesha kufanya vizuri na kufanikisha machukumu yangu kwa ufanisi. Miongoni mwa stadi hizo, kuna ujuzi wa masiliano utaalamu wa teknolojia, ufanisi wa usimamizi wa muda, uwezo wa kufanya kazi kwa ushirikiano na wengine, na ujuzi wa kutatua matatizo. Kila study ina umuhimu wake katika kuakikisha niinatoa matekeo bora kasini. Kwanza, ujuzi wa masiliano ni muhimu sana hii. Hii uni inausisha uwezo wa kuwasiliana kwa ufasaha na maandishi na kwa mdomo Kupitia mawasiliano mazuri naweza kueleza mawazo kuelewa na maitaji na ya wateja au wensangu na pia kutoa tarifa kwa u sahihi weze huu unansaidia kuondoa migogoro na kuimarisha ushirikiano kati ya timu au mashirika nilionayo kasini Pia uchuzi wa teknolojia ni msingi mkubwa kwa kazi yangu katika dunia ya leo, teknolojie ina mchango mkubwa katika kufanya kazi kwa ufanisi saidi. Kwa mfano, kutumia programu za kompyuta mitandao ya mawasiliano na vifaa vya kisasa hunisaidia kuokoa muda na kufanya kazi kwa usahihi zaidi. Uwezo wa kujifunza na kutumia teknolojia mpya uongeza tija na kunifanya kazi yangu kuwa raisi. Ufanisi wa usimamizi wa muda mrefu ni ustadi nyingine muhimu. Kuweza kupanga na kupanga ratiba ya kazi kwa ufanisi kunanimezesha kukamilisha majukumu yote kwa wakati Hii inahakikisha inachukua muda mrefu kwenye majukumu fulani na pia tunapata nafasi ya kufanya kazi nyingine kwa ufanisisaidi kuweza kudhibiti mwelekeo wa kazi kuna leta tija na kurahisisha usimamizi wa shughuli za kila siku uwezo wa kufanya kazi kwa ushirikiano na wengine ni stadi wa msingi katika mazingira yoyote kazini Kupitia ushirikiano mzuri, tunaweza kufanikisha malengo ya pamoja, kuelewa na kuheshimu mawazo ya wengine. Kuwa na subira na kushirikiana kwa bidii, vinachangia mafanikio ya timu na shirika kwa ujumla. Hatimae, ujuzi wa kutatua matatizo ni muhimu sana. Katika mazingira ya kazi, mara kwa mara, panakuwa na changamoto na matatizo yanayohitaji suluhisho za haraka na bora uwezo wakufikiri kwa kina kuna nifanya maamuzi na kutafuta suluhisho ni stadi inayoniwezesha kukabiliana na changamoto hizo kwa ufanisi Kwa kumalizia, stadi kama mawasiliano na teknolojia usimamizi wa muda ushirikiano na utatuzi wa matatizo ni muhimu sana kati kwa kazi yangu Kila moja lina nafasi yake katika kuchangia mafanikio yangu na maendeleo ya kazi kwa ujumla.

Kazi ya ushirikiano na wengine ni ujuzi muhimu sana katika mazingira yote ya kazi au jamii. Ili kufanikisha kazi, hii kwa ufanisi, nina zingatia mbinu na mbinu tofauti zinazo saidia kuimarisha uhusiano. Kuleta ushirikiano mzuri na kufanikisha malinga ya pamoja. Hii ni pamoja na kujenga mawasiliano mazuri, kuwa na subira, kuonesha heshima na kuwa nia ya kushirikiano. Kwanza, ninahakikisha na waziriana kwa ufasa na wenzangu. Mawasiliano ni mzingi wa ushirikiano mzuri. Hii inajumuisha kusikiliza kwa makini mawazo ya wengine, kueleza mawazo yangu kwa uwazi na kuwasiliana kwa njia ya heshina. Kupitia mawaziliano bora, tunaepuka migogoro kuelewa malengo ya kila moja na kuimarisha ushirikiano wetu. Pili, ni najaribu kuwa nania ya kushirikiana na wengine kwa moyo mkunjuvu hii inahitaji kuwa nasubira kuvumilia tofauti za mawazo na kuwa tayari kupokea mawazo mapia na mabadliko. Kila mtu anamchango wake na ni muhimu kuonyesha kwamba ni nadhamini mchango wa kila mmoja ili kufanikisha malengo ya pamoja. Kwa kufanya hivi, ni nazenga mazingira ya ushirikiano na kuimarisha uhusiano wakikasi. Tatu, ni muhimu kuonesha heshima kwa wenzangu na kuonesha kuwa najali mawaso yao yapili kuongeza imani na kuimarisha ushirikiano. Pia, ni nahakikisha na waheshimu kwa kuzingatia haki na kuwasikiliza kwa makini pale wanapotoa taarifa au mawazo. Hii uleta usawa na kuleta mazingira mazuri ya kazi. Nne, ni najitahidi kushiriki majukumu kwa usawa na kuonesha nia ya kufanya kazi kama timu. Kila moja anahitaji kujua majukumu ya yake na kuzingatia malengo ya pamoja. Kwa kufanya kazi ya kwa ushirikiano, ninaweza tunaweza kubadilishana mawazo kusaidiana na kuharakisha mafanikio ya kazi. Mwisho, ninazaripu kuwa natabia ya kujifunza kutoka kwa wenzangu na kuwa tayari kusaidiana pale panapo hitachika. Ushirikiano hauishi tu kwa kushirikiana walao. Bali pia kujifunza na kubadilisha ujuzi ili kuboresha kazi zetu kwa pamoja. Kwa kumalizia kufanya kazi ya kushirikiana na wengine kuna hitaji mawasiliano mazuri subira heshima kushirikiana na nania ya kujifunza. Kwa kuzingatia mbinu hizi tunaweza kufanikisha malengo kwa urahisi saidi na kuunda mazingira mazuri kia kazi au jamii.

Ndivyo, mahali tulipozaliwa ni sehemu muhimu sana katika maisha yetu. Kwani huwezesha kujenga msingi wa utambulisho wetu na kuleta fahamu ya mizizi yetu. Hii inatufundisha kuwa hata kama tukiishi sehemu tofauti na tulikotoka asili yetu na mahali tulipotoka havipaswi kusahaulika. Mahali tulipozaliwa ni sehemu ya maisha yetu ambayo imetufundisha maadili, mila na desturi zinazotuongoza katika maisha. Kuzaliwa mahali fulani kunatufanya, tuwe na hisia ya umoja na mshikamano na jamii yetu. Hii inatufanya tujivuni utamaduni wetu na kuzipa thamani kubwa. Kwa mfano, mila na desturi za jamii zetu zinaonyesha thamani ya familia heshima kwa wazee na umoja wa kijamii. Hii inatufundisha kuwa hata tukiwa sehemu nyingine za dunia. Fahamu ya asili yetu na maisha tulikotoka inapaswa kuiishi mioyoni mwetu. Kwa hivyo, mahali tulipozaliwa ni sehemu ya utambulisho wetu wa kipekee. Pia, mahali tulipozaliwa huleta historia ya maisha yetu, familia na jamii. Hii ni sehemu ambayo imetufundisha maadili, tabia na maono ya maisha. Kwa mfano, mazingira tunayo kulia nayo yanatuanda kuwa watu wadilifu wa vumulivu na wenye maono makubwa. Kuthamini mahali tulipozaliwa kunatufanya tuendele kuimarisha mazingira haya, kuyalinda na kuleta maendeleo kwa manufaa ya vizazi vijavyo. Hata hivyo, wakati mwingine mtu anaweza kuishi sehemu tofauti na alipozaliwa Lakini fahamu ya mahali pa mzizi huendelea kwa sehemu muhimu ya maisha yake Hii inafanya kila mtu azidi kuwa sehemu ya historia na tamaduni za asili yake kujua na kuthamini mahali tulipozaliwa kunatoa nguvu ya kujivunia utambulisho wetu na kuendeleza tamaduni zetu kwa bidii Kwa kumalizia, ndivyo ilivyo, kwamba unaishi mahali ulipozaliwa, mahali hapa ni msingi wa utamblisho wako wakipekee, na ni sehemu muhimu ya maisha yako, hii inatufudisha kuwa, hata tunapokwenda sehemu nyingine, mizizi yetu lazima iendelee kuiishi miyoyoni mwetu. Unapaswa, kuenzi na kulinda mahali, tulipotoka ili tamaduni zetu zijalie kuendelea na kuleta fahari kwa vizazi vijavyo.

Kuhusu maswala ya kusoma habari, mimi napendelea zaidi kusoma habari za mtandaoni. Sababu kuu ni kwamba habari za mtandaoni ni rahisi kupatikana. Ni za haraka na zinaendelea kubadilika kwa kasi kubwa, ikilinganishwa na kusoma gazeti la kuchapwa. Viongozi wa habari na vyombo vya habari vimenisaidia kuhamasisha habari kutoka kwenye karatasi na kuziweka kwenye jukwaa la mtandaoni. Hivyo kufanya habari kuwa karibu zaidi na wasomaji popote walipo duniani. Kwanza, kusoma habari za mtandaoni kananipa nafasi kubwa ya kupata habari mpya kwa wakati mmoja. Kwa mfano, wakati kuna tukio la dharura au habari muhimu, habari hizo zinaweza kupatika mara moja kwenye mitandao ya kijamii au tofuti za habari. Bila kusubiri hadi gazeti lichapwe na kutolewa sokoni, hii inanifanya niweze kufahamu mambo yanayohusiana na dunia kwa haraka zaidi. Na hivyo kuwa na uelewa mzuri wa matukio yanayosunguka Pili, habari za mtandaoni ni rahisi kufuatilia na kushiriki nimeweza kuwasiliana na watu wengine kupitia maoni ya au kushiriki habari kwenye mitandao ya kijamii na hii inainua kiwango cha kushiriki wangu katika mijadala ya kijamii na ya kisasa Pia, habari za mtandaoni zinakuja kuwa muundo tofauti kama video picha na maelezo mafupi ambayo yanasaidia kuelewa habari kwa urahisi zaidi na kwa njia ya kuvutia. Pia, kusoma habari za mtandaoni kunanipa nafasi ya kuchagua habari zinayotoka kusoma. Kua, machapisho mengi yanaweza kuchagua yale yanayonifanya niweze kuelewa kwa kina au kujifunza mambo mapya. Hii inanifanya kusoma kukua shirikishi zaidi na kunipa huru wa kuchagua habari nazoziandaa kielimu, kiuchumi au kijamii Hata hivyo, si kwamba napendelea kabisa kusoma gazeti la kuchagua. Kazi gazeti linatoa habari na kina na kuaminika zaidi kwa sababu inafanyiwa uchunguzi wa kina kabla ya kuchapisha. Lakini kwa ujumla, faida za habari za mtandaoni zinazidi ikiwa ni pamoja na uwaraka, urahisi wa upatikanaji na uwezo wa kushiriki na wengine. Kwa hivyo, mimi napendelea zaidi kusoma habari za mtandaoni ili niweze kufahamu mambo mapya kwa haraka kwa urahisi na kwa ushiriki mkubwa zaidi.

Uzoevu wa Ushawahii kupata ni kushangaza ni moja wapo wa mambo yanayonibadilisha mtazamo wangu kuhusu maisha na dunia nzima moja ya uzoefu wa kipekee nilioupata ni wakati nilipokuwa nikisafiri kwenda kwenye sherehe ya familia katika kijiji kidoko cha mbali Hali hiyo ilibadlisha maono yangu kuhusu maisha ya kawaida na namna mazingira yanavyoweza kunibadlisha kwa njia kipekee Ilikuwa ni asubuhi ya baridi Nilipanda basi la abiria na kuanza safari ndefu kwelekea kijiji nje ilikuwa ni ya kupendeza sana ikisungukwa na milima minene na mashamba marefu ya mahindi ya mpunga. Wakati wa safari nilishuhudia uzuri wa asili ndege wakiruka angani kwa sauti za kupendeza na upepo mkafu ulivuma pole pole ukitiririka kwa sauti na ya kutia moyo. Sikuwa na matarajio makubwa lakini safari hiyo ilibeba mambo ya kipekee ndani yake. Baada ya masaa kadhaa tulifika kijiji ambapo hali ya maisha ilikuwa ni rahisi sana. Watu walikuwa na tabasamu kubwa na walikuwa na utamaduni wa kupendeza na wa kukumbatia wageni. Moja ya mambo ya kushangaza ni pale nilipokutana na mama mzee aliekuwa akitoka shambani alievaa mavazi ya kienyeji na kuzungumza kwa sauti nyororo. Alinieleza kuhusu maisha yao na jinsi walivyoshikamana kama familia na jamii. Hata katika mazingira magumu alinivutia kwa namna walivyoshikilia mila na tamaduni zao kwangu nguvu zote na jinsi walivyoweza kuishi kwa urahisi bila kujali utandawazi wa dunia ya kisasa. Zaidi ya hayo, uzoevu wa kushangaza ulikuja wakati niliposhiriki katika sherehe ya arusi ya kijiji hicho. Ilikuwa ni sherehe ya kupendeza sana. Iliyojaa nyimbo, danzi, za kienyeji na vyakula vya asili. Nilihudhuria kwa mshangao kuona jinsi watu walivyoshirikiana kwa pamoja wakicheka kuimba na kuonyesha upendo kwa furah kubwa. Hii ilifundisha kuwa furaha ya ukaribu wa jamii hauwezi kupimwa kwa mbali. Bali, kwa upendo na mshikamano wa undani. Uzoefu huu wa kushangaza umenifundisha kuwa maisha ya kawaida yanaweza kuwa na uzuri na dhamani kubwa kuliko tunavyoweza kufikiri. Kila mazingira hata yale tunayochukulia kuwa ya kawaida yanaweza kuwa ni sehemu ya uzuri wa duniani tunayoishi. Uzoefu huu pia umenifunza kuwa mila testuri na urafiki wa watu wa maeneo tofauti vina nguvu ya kuleta umoja na furaha. Hata kwa watu wasiojua lugha moja au kuwa mahali nyingi Kwa kumalizia uzoefy huu ushawahi kupata kwa kushangaza umebeba mafunzo makubwa sana kwa maisha yangu umekuwa ni mwaka wa kuonyesha kuwa kila mahali duniani kuna uzuri na dhamani yake na kwamba tunapaswa kuwa na moyo wa upendo uvumilivu na kufuraia mambo madogo madogo yanayozunguka maisha yetu Uzoefu huu umenifanya niwe na mtazamo mpya kuhusu dunia na jinsi ya kuishi na furaha na amani.

Natumia mfumo wa usalama wa vidole kwa sababu ni njia salama ya kisasa inayosaidia kulinda taarifa na mali zangu binafsi za kifamilia. Mfumo huu wa usalama wa vidole unawajulikana pia kama teknolojia ya alama za vidole umekua ni njia maarufu sana duniani kote kwa sababu ya ufanisi wake na usalama mkubwa unaoleta. Kupitia mfumo huu, mimi si lazima niwe na nywila ngumu au hati za siri ambazo zinaweza kupotea au kusahaulika kwa uraisi. Badala yake ni raisi kutumia alama za kidole, changu, kuingia kwenye simu, kompyuta au mfumo mengine ya usalama. Moja sababu kuu niliochagua kutumia mfumo wa usalama wa vidole ni kwa sababu ya usalama wa hali ya juu unayoleta. Alama za vidole niza kipekee kwa kila mtu na hakuna mtu mwingine anaweza kuibadilisha au kuieka. Hii inanifanya kuwa vigumu sana kwa watu wanao denishwa kuingilia mfumo yangu ya usalama. Pia ni njia raisi kwa sababu sihitaji kukumbuka nyula ngumu au majina ya siri ambao mara nyingi uweza kusaulika au kupotea. Kwa kutumia vidole vyangu tu, naweza kufikiria taarifa zangu kwa uraisi na haraka aitha, mfumo huu wa usalama wa vidole ni wa haraka sana na hauchukui muda mwingi Kila ninapotaka kuingia kwenye simu yangu, au kifaki kingine, ninachukua kidole changu na mara moja kina ni tambuliwa na mfumo na mimi naingia kwa uraisi, hii ni njia usalama saidi ikilinganishwa na kutumia nyula au nambari za siri ambazo zinaweza kukamata au kusahua na watu ingine Pia mfumo alama za vidole ni wakuaminika zaidi Kwa mara nyingi, unafanya kazi hata kwenye hali za joto kali au hali za mvua ambazo zinaweza kuadhiri matumizi ya nyula Kwa kumalizia, kutumia mfumo wa usalama ya vidole ni njia bora kwangu ya kulinda taarifa zangu na mali zangu binafsi ni salama ni raisi na inatoa uwakika wa usalama na hali ya juu inanisaidia kuwakikisha kuwa taarifa zaangu zipo salama dhidi ya watu wasio walengwa na pia ni raisi kutumia kila siku hii Inanifanya kuwa ichakulula kisasa na kuaminika na usalama wa vifaa vyangu vya kibinafsi.

Ndiyo, napenda kupiga picha kwa sababu ni njia mzuri ya kuonesha na kuifadhi kumbukumbu za matukio ya vitu Vinafio nipafuraha na kumbukumbu za maisha yangu Kupiga picha kumanishi tu kukonesha sura ya mambo yanazo zunguza Bali, nipia ni njia ya kuonesha hisia fikira na mawazo yangu kuhusu dunia nayo ni zunguka Kupitia kamera na weza kuibadilisha mazingira ya kawaida Kwa picha ya kipeke, zinazo nionesha kwanja ya kipekee na ya kipekee kupenda kupiga picha kumetokana na hamu yangu ya kuonesha uzuri wa mazingira watu na mambo madogo madogo ambayo mara nyingi huwenda bila kugundulika Napenda kuchukua picha za mantari ya sasili mauana na huchemka na majira mbalimbali ya mwaka Hii inanifanya niwe na kumbukumbu za mabadliko ya mazingira na kupendelewa kwa hali ya hewa, hali ya anga na rangi zinazovutia. Kupiga picha pia ina kuna nsaidia kuonesha malizia kwa maisha ya kila siku kama vile watoto wakicheka familia wakifanya sherehe au watu wanapokuwa wakifanya kazi zao za kila siku. Zaidi ya hayo, napenda kupiga picha za watu kwa sababu huleta hisia na uhusiano wakipekee kupitia kamera. Na weza kuonyesha furaha jusuni upendo na ustadi wakimaisha ya watu wanaonizunguka. Kupiga picha za watu kuna saidia kuonesha damaduni tofauti, mavazi ya kienyezi na mila ambazo ni sehemu ya utambulisho wa jamii fulani. Hii inanifanya niwe na picha za kumbu kumbu za watu muhimu maishani mwangu na pia kuziweka kwa vizazi vijavyo ili ni waweze kuchifunza kuzu historia na urithi wa familia na jamii yangu. Kupiga picha pia ni njia ya kujifunza au na kubuni. Napenda kujaripu mawazo mapya uonyesho na uandichi wa picha. Kama vile kutumia mwanga na kivuli ili kuunda matokeo ya kipekee. Kupitia teknolojia ya kisasa. Kama vile simu ya kisasa na kamera za kisasa. Naweza kuendelea kuboresha ujuzi wangu wa kupiga picha na kuwa na picha za uwaro wa juu. Kwa kumalizia, napenda kupiga picha kwa sababu njia ya kujieleza. Kuhifadi kumbukumbu na kuonesha uzuri wa dunia na watu wanao nizunguka Kupiga picha kunanipa furaha ya kujifunza mambo mapya kila siku na pia kuna nifanya niwe na mtazamo chanya kuhusu maisha na mazingira yangu.

Usiku kabla ya kulala nina shughuli mbali mbali ambazo huniwezesha kuwa na utulivu na kujiandaa kwa usingizi mapema. Kila mtu ana ratiba yake na ya kujiandaa kwa usiku na kwa niu kwa mimi, mimi hujipanga kwa njia ya kuleta amani na utulifu mwilini na akili yangu. Kazi ya kwanza ni kuondoa mawazo na misungo ya fikira zinazoweza kunifanya niwe na wasiwasi au niwe na nguvu za kupambana na usingizi. Ndiyo maana najitahidi kujitenga na simu au vifaa vya kidigitali, angalau dakika kumi kabla ya kulala, ili kuondoa muanga wa gizani, unaoweza kuzuia uzalishaji na metalon, melatonin, harmony ya usingizi. Baada ya kuondoa vifaa vya kisasa, napenda kufanya mazoezi mepesi kama vile kupumwa na kwa kina kusali au kufanya mazoezi ya kupumwa kwa kina. Hii inanisaidia kupumzisha misuli na kuleta utulivu kwa akili yangu na kufanya mwili wangu ujiandae kwa usingizi wa kina. Pia napenda kusoma vitabu kidogo kwa kusikiliza mziki kwa utulivu kama vile nyimbo za kisaikolojia au za kuleta amani. Kusoma au kusikiliza muziki kuna ongeza utulivu kwa akili na kuna nisaidia kuondoa mawazo ya siku nzima na kuleta hali ya utulivu wa ki akili. Baada kufanya mazoezi au kusikiliza muziki, hujipikia mlo mdogo kwa usiku kwa kama kinywaji cha joto na keki na kijani au chai ya mitishamba. Hii inaleta joto mwilini na kuleta hisia ya utulivu. Pia najitahidi kuwa na ratiba ya kupumzika kwa muda ya kutosha. Kwa mfano, kujiandaa kwa kuoga, joto na kuifuta ngozi kwa lotion ku yenye harufu nzuri. Hii humsaidia mwili kuwa na hali ya kupumzika zaidi na kuandaa ngozi kwa usingizi mzito. Mwishowe, kabla ya kulala na najiandaa kwa kuwa na mazingira ya utulivu. Hii ni pamoja na kuhakikisha chumba cha kulala kiko safi, chenye hewa safi na mwanga mdogo au wakupendelewa. Kupumzika kwa mazingira mazuri kunanisaidia kupunguza msongu wa mawazo na kuleta usingizi wa haraka r wa kina. Hivyo ndivyo ninavyo iandaa usiku kabla ya kulala ili kuhakikisha na pata usingizi mzuri na wakutosha na kuamka na nguvu mpya ya kujitahidi siku inayofuata.

Michezo ninayo niliyoipenda sana kutazama ni soka. Kwani ni mchezo unaovutia na wenye ushinani mkubwa sana? Soka ni mchezo wa timu unaohusisha watu wa umri tofauti. Na unahitaji mbinu, mwendo wa haraka na umakini mkubwa ili kuweka kuweza kufanikisha malengo ya timu. Kupenda kwangu soka kulitokana na kwamba ni mchezo unaovutia sana na kwa sababu ya kazi yake. Mikwazo ya nguvu na mbinu mbali mbali zinazotumika wakati wa mchezo. Kupitia soka naweza kujifunza umoja ushirikiano na kujua kuwa kazi ya pamoja ndiyo njia pekee ya kufanikisha malengo makubwa. Michezo mingine ninayoipenda ni mpira wa kikapu kwani ni mchezo wa haraka na unahitaji mbinu za kipekee za kupashana mpira na kufunga pointi. Napenda kuona jinsi wachezaji wanavyobadilishana pasi kwa kazi, wakitumia mbinu mbali mbali kama vile dribbling na kupiga mpira kwa mikono ili kufanikisha malengo yao. Michezo hii inawezesha kuelewa umuhimu wa kuwa na mbinu, uvumilivu na umoja ili kufanikisha malengo ya timu. Pia napenda michezo ya riadha hasa mbio za mita chache na mita chache za kukimbia. Michezo hii inanipa hamasa kubwa kwa sababu ya juhudi na uvumulivi vinavyohitajika ili kufanikisha ushindi. Napenda kuangalia mashindano makubwa kama olimpiki ambapo wanariadha wa mataifa tufauti hukusanyika kushindana kwa bidii na kuonyesha nguvu ya ustadi wa mwili. Michezo hii inanifundisha kuwa juhudi za kujituma ni muhimu sana ili kufikia mafanikio makubwa. Michezo mingine ninayoipenda ni mpira wa wavu. Kwani ni mchezo ya kujifunza mbinu mbali mbali ya kupashana mpira kwa kutumia mwili kwa ufanisi. Napenda kuona jinsi wachezaji wanavyovumiliana kushirikiana na kuonyesha ustadi mkubwa wakati wa mchezo. Kwa ujumla, michezo hii ni njia uzuri wa kujifunza maadili, kujenga afya na kuimarisha uhusiano kati ya watu. Napenda sana kutazama michezo kwa sababu inanipeleka kwenye ulimwengu wa ushindani, burudani na kujifunza vitu vingi. Vinavyoweza kunisaidia pia katika maisha yangu ya kila siku.

Filamu ninayo ipenda zaidi ni The Shanwalk Redemption uokoaji wa Shanwalk. Filamu hii ni ya kingereza na ina hadithi ya kusisimua kuhusu maisha matumaini na uvumulivu mbele ya changamoto kubwa. Hadithi inahusu mfungwa aitwaye Adan to Friends ambaye anatupwa jela kwa kosa la mauwaji mbalo haliku la kweli. Ingawa hali ya gereza ni ngumu na ya kutisha Andi alijitahidi kuleta mabadiliko ya kiuchumi na kiroho Huku akijenga urafiki wa dhati na mfungwa mwenzake Red Ninapenda sana filamu hii kwa sababu inanishangaza na kunifundisha kwa matumaini na imani vinaweza kuleta mabadliko makuu hata katika hali ngumu zaidi hadithi yake ni ya kuhamasisha ikionyesha kuwa kila mtu ana nguvu ya kubadilisha hali yake Hata kama ni ngumu sana Pia filamu hii inahusiana inahusisha maudhu ya ujasiri uvumulivu na upendo wa kweli ambayo ni maadili muhimu sana katika maisha yangu Kitu ambacho napenda zaidi kusu filamu hii ni jinsi ilivyo inavyo jionyesha kwa maumivu na changamoto za maisha si mwisho wa njia bali ni fursa ya kujifunza na kuwa na matumaini mhusa andi anajenga njia za kipeke na kujinasua kutoka kwenye hali ngumu na mwisho wake ni kuhamasisha sana akionyesha kuwa haki ya matumaini vinaweza kusaa matunda kwa ngufu ya andani ya mtu filamu hii pia inaonesha umuhimu wa rafiki na wadhati na jinzi usaidizi wa watu fulani unaweza kubadlisha hali ya maisha ya mtu ujumbe wa filamu ni kuwa hata katika hali ya giza kabisa. Kuna mwanga wa mutumaini na njia ya kutoka. Hii inanifanya nione kuko kama filamu yenye dhamani kubwa na inayo nipa motisha kuendelea kubigania doto zanku na katika changamoto za maisha. Kwa ujumla, The Chance Canuck Redemption ni filamu ninawe nipa hamasa inanifundisha madili mazito na inanikumbusha kuwa daima kuwa kunanjia za kujibadilisha hali hata ikiwa ningumo sanu. Ndiyo filamu yangu niliyo ipenda zaidi kwa sabababu ya ujumbe wake na wanguvu na wakuhamasisha.

Ninasherehekea mwaka mpya ni wakati maalumu kwangu wakuhitimisha mwaka uliopita nakuupokea mwaka mpya kwa moyo wa matumaini na furaha. Kila mwaka ninapenda kujiaandaa kwa njia tofauti ili kuhakikisha kuwa sherehe za ngu ni za kipekee na za kuleta furaha kwa familia na marafiki. Kupanga ratiba ya sherehe ni sehemu muhimu ya maandalizi Ikiwa ni pamoza na kuandaa vyakula tamu, kuandaa burudani na kuandaa mazingira mazuri ya kukaribisha mwaka mpya Kabla ya kuanza sherehe, huwa na huwa na tumia muda kujiombea na kuomba baraka kwa mwaka ujao Ninapenda kuanzisha mwaka mpya kwa kusema maneno ya matumaini Kuombea afya njema mafanikio na furaha kwa familia yangu na marafiki Hii inaniweka niko tayari kuanza mwaka mpya kwa mawazo chanya na nia ya kuboresha maisha yangu binafsi na ya watu wanaonizunguka. Wakati wa usiku wakuingia mwaka mpya, huwa nafurahia sana kuungana na familia na marafiki kwa sherehe pamoja. Mara nyingi tunasherehekea kwa kuangalia mwenge wa mwaka mpya kuimba nyimbo za furaha na kushiriki maneno ya kuombea mafanikio. Mara nyingi, kuna burudani kama muziki na dansi ambazo hutufanya tuwe na furaha na kuondoa huzuni za mwaka uliopita Pia, tunashiriki vyakula tamu kama vyakula vyakitamaduni vyakula vyakukaanga matunda na vinywajibaridi ile kuongeza shangwe na furaha Baada ya kuhesabu sekunde za mwisho za mwaka uliopita Tunasherehekea kwa kuandika malengo za ndoto za mwaka ujao Hii inakua ni fursa ya kujiwekea malengo mapya na kuamua kufanya vyema zaidi katika kila nyanja za maisha Baadhi ya watu hupenda kuangalia matangazo maalumu ya mwaka mpya kwa kushiriki katika matukio makubwa ya uma kama vile kuangalia fataki au maonesho ya mwanga Kwa ujumla kusherehekea mwaka mpya ni wakati wakuonesha shukrani na yaliyo jili mwaka uliopita na kuonesha matumani na nia ya kuanza mwaka mpya kwa furaha amani na mafanikio. Ni wakati wakuungana na wapendwa kuleta umoja na kujiandaa kwa changamoto mpya zinazo kuja. Kupitia sherehe hizi naweza kujisikia kuwa nimepata nafasi mpya ya kuanza upya na kuwa na mawazo chanya kwa siku zijazo.

Nguvu zangu kazini ni nyingi na zinasahidia kufanya kazi kwa ufanisi na kuleta matokeo chanya. Kimoja wapo ni uwezo wangu wa kufanya kazi kwa bidii na kujituma. Napenda kuhakikisha na kamiliza majukumu yangu kwa wakati na kwa ubora ya hali ya juu. Hii inahusisha kupanga vizuri wakati wangu kuweka malengo ya kazi na kuhakikisha sifikii malengo hayo Kwa juhudi na umakini mkubwa. Uvumilivu wangu na uwezo wakusubiri changamoto zinazio jitokeza kazini vinaniwezesha kusimama imara hata wakati wahali ngumu au kazi zenye msongo kubwa. Pia naweza kusema kwamba ninaujuzi mzuri wa mawasiliano. Ninasikia kuwa ni muhimu kuwasiliana kwa uwazi na wafanyikazi wenzangu wakuu na wateja. Uwezo wangu wakusikiliza na kutoa maoni kwa njia ya heshima na ufanizi unaniwezesha kujenga mahusiano mazuri kazini ambayo ni muhimu kwa kufanikisha malengo ya shirika. Pia naweza kueleza mawazo yangu kwa uwazi na kwa njia rahisi kueleweka. Jambo ambalo linaboresha ushirikiano kazini. Nina pia uwezo wa kushinda changamoto na kuwa na fikra za ubu nifu na penda kutafuta njia mbadala wa kutekeleza majukumu yangu kwa ufanizi saidi. Hii inanisaidia kuleta mawazo mapya na kuboresha michakato ya kazi. Hivyo kuleta maendeleo ya timu na kushirika kwa ujumla. Uwezo wangu wakujifunza haraka na kuzoea mazingira mapya ninguvu nyingine kubwa. Napenda kujifunza mambo mapya na kuboresha ujuzi wangu kila wakati. Ambayo inaniwezesha kuwa msaada mkubwa kwa timu na shirika. Zaidia ya hayo. Ninanidhamu kubwa ya kujituma. Napenda kufanya kazi kwa umakini na kwa umakini ili kuhakikisha kazi inafanyika kwa kiwango cha juu nidhamu hii inaniwesesha kutekeleza majukumu yangu bila kuachwa nyuma na kuonyesha mfano kwa wengine kazini vile vile ni na uwezo wa kufanya kazi kwa ushirikiano na wengine Nikidhamini mchango wa kila mmoja ili kufanikisha malengo ya pamoja Kwa kumalizia, nguvu zangu kazini ni pamoja ya kutijuma mawasiliano bora ubunifu kujifunza haraka ni dhamu na hushirikiano Nimejifunza kuwa na nguvu hizi kuna nisaidia kuwa mfanyikazi bora kuifanya timu yangu kufanikiwa zaidi.

Ndiyo, napenda kujaribu vyakula vipya. Kwa sababu, hiyo ni njia nzuri ya kujifunza kuhusu tamaduni tofauti. Kuongeza uzoefu wangu wa kitao kiutamaduni na pia kunipa furaha ya kipekee. Kila ninapojaribu chakula kipya najisikia kuwa nimefungua milango ya dunia mpya. Nikiweza kugundua ladha mbali mbali na njia za kupika ambazo siwezi kupata kwenye vyakula vya kila siku. Kujaribu chakula kipya kunanipa fursa ya kuchukua sehemu katika tamaduni tofauti. Kila tamaduni ina vyakula vyake vya kipekee na kwa kwa mila na desturi za watu za maeneo hayo. Hii inanifanya niwe na mtazamo mpana kuhusu dunia na kukuza uvumlivu kwa utofauti na za tamaduni. Pia napenda sana kujaribu vyakula vya kipekee kutoka sehemu tofauti za dunia kama vile sushi la kija kijapani, pilau ya kiafrika au tackos la Mexico. Kwa sababu kila kimoja kina ladha yake maalumu na njia yake ya ku kupikwa. Kupenda kujaribu chakula kipya pia kunanisaidia kuwa na afya nzuri. Wakati mwingine najitahidi kujaribu vyakula vya mboga mboga na venye virutupisho vingi ili niweze kuboresha lishe yangu kujaribu vyakula mbali mbali kunanifanikisha pia kubadlisha ratiba yangu ya chakula na kunisaidia kujifunza kupika vyakula vya kipeke bali na kuwa na mlo wa afya Zaidi ya hayo nikijaribu vyakula vipya huwa na furaha ya kipeke kwa sababu unaweza kuonja ladha mpya na kujifunza njia mpya za kupika. Vyakula hivi mara nyingi huja kwa hadithi au kwa historia yake na hivyo kunifanya nijisikie kuwa sehemu ya utamaduni na watu wengine. Hii inaniwezesha kuwa na mazungumzo mazuri na watu wengine kuhusu vyakula na tamaduni zao. Kwa kumalizia, kupenda kujaribu chakula kipya kunanipa furaha, maarifa mapya na uzoefu wa kitamaduni. Hii inanifanya maisha yangu kuwa na rangi zaidi na kunipa hamu ya kujifunza kila mara kuhusu dunia ya watu wanaoishi ndani yake. Ni jambo ambalo nalipenda sana na ninatarajia kuendelea kujaribu vyakula vipya kila mara.

Kinacho nipa motisha kasini ni mambo mbali mbali ya nao niweka imara na kunipa nguvu ya kufanya kazi kwa bidii Kwanza na jivunia uwezo wangu wa kufanikisha malengo na kuwana maendeleo ya kazi yangu Kila ni napo fanikiwa kukamilisha majukumu yangu kwa ufanisi na jiamini zaidi na kuongeza ari yangu ya kufanya vizuri zaidi Hii inanipa motisha sana kwa sababu na jua kuwa juhudi zangu zina dhamani na zinaonesha matokeo ya chanya Pia, motisha yangu inakuja kutoka kwa timu yangu na watu nilio kuwanao kazini kazi kwa pamoja kushirikiana na wengine na kuona washirikiana kwa pamoja kuna nipa hamu ya kupambana na changamoto mbalimbali zinazo jitokeza kazini kuwa na mazingira mazuri ya kazi ya nayo hamasisha ushirikiano na msaada kati ya wanafunzi kunafanya niwe na motisha ya kuendelea kufanya kazi kwa bidii na kwa furaha vitu vingine vinavyo nipa motisha ni malipo na motisha ya kifedha na zotolewa kwa kazi nzuri Hii inanifanya nijisike kudhaminiwa na kupewa motisha ya ziada ya kufanya kazi kwa bidii zaidi ili kupata faida zaidi zaidi ya malipo, motisha ni nyingine ni ufikiri kwa kazi yangu na pongezi kutoka kwa viongozi au wafanyi kazi wanzangu. Hii uongeza hali ya kujivunia na kunipa hali ya kuendelea kujitahidi. Vitu vingine vinavyo changia motisha ni kuoana kazi yangu inamsaada kwa wengine au kwa kampuni kwa ujumla. Kujua kuwa kazi ninayoifanya inachangia maendeleo ya shirika au kuwasaidia wateja kunanipa hisia ya mafanikio na kuhamasisha kufanya kazi kwa bidii zaidi. Hii inanifanya nijiskie kuwa sehemu muhimu ya timu na kuwana malengo makubwa ya kufanikisha mambo makubwa. Kwa kumalizia, mambo ya nayo nipa motisha kazini ni mafanakio binasi, hushirikia na watimu, pongezi malipo na kujua kwa kazi yangu inamaana kwa wengine. Haya yote hunifanya niwe na ari ya kufanya kazi kwa bidii na kuendelea kujifunza kila siku ili niweze kufanikisha malengo yangu na ya kampuni.

Ndiyo, ninapenda kuangalia nyota. Kuangalia nyota ni shughuli ya kuvutia sana inayonipa furaha na utulivu. Kupitia huangalizi wa nyota najifunza kuhusu ulimwengu wa angani nyota zinazo ng'aa usiku na mhemko wa anga. Ni njia nzuri ya kujifunza kuhusu sayansi ya anga na pia ni burudani ya kipekee ambayo inanifanya ni hisi kuwa sehemu ya ulimwengu mkubwa huu. Kuangalia nyota kuna nifanya ni kumbuke kuwa duniani. Dunia ni sehemu ndogo sana katika mfumo wa nyota na kalaski kubwa zaidi Mara nyingi ninashiriki shughuli hii nyumbani kwenye pori au sehemu isiyo na taa nyingi za mtaa ili niweze kuona nyota kwa urahisi zaidi Nikiangalia nyota na jifunza kujitofautisha nyota zinazo na zaidi na zile zinazo Tofautiana na kwa rangi au mwangaza Pia napendazi kujifunza kuhusu makundi ya nyota sayari na miale ya kalaski Kwa ujumla, kuangalia nyota kuna nipa hisia ya utulivu na kuleta mawazo mapya kuhusu maisha ya ulimwengu ni njia nzuri ya kupumzika na kuondokana na shinikizo za kila siku Pia nisehemu ya mafunzo kwa watoto na vijana kuhusu sayansi ya anga na kuwawezesha kujuwa zaidi kuhusu nafasi zao katika ulimwengu huu mkubwa vile vile, kuangalia nyota kuna nifanya niwe na matarajio makubwa ya siku zijazo Haswa kuhusu ufumbuzi wa sayansi na teknolojia inaohusiana na nafasi na angani ni amasa ya kujifunza zaidi kuhusu sayari nyota na nafasi nyingine za angani ambazo zinaweza kuwa na maisha au rasimali za thamani Kwa kumalizia, napenda sana kuangalia nyota kwa sababu inanipafuraha utulivu na hamu ya kujifunza zaidi kuhusu ulimwengu angani Nishughuli inayoweza kunipa matumaini na nia kuendelea kujifunza na kugundua mambo mapya kuhusu na fasi ya nyota zinazo tuzunguka.